Mazoezi ambayo nayafanya kila siku ni kama mazoezi ya kuruka, kuruka, kuruka, ruka, ama mazoezi ya kuinua chuma ama kuinua uzito. Nafanya mazoezi haya, angalau mara tatu, ama sa zingine hadi mara tano kwa wiki. Mara nyingi mimi hufanya jioni baada ya kazi. Napata kuwa baada ya mazoezi najiskia nimechoka zaidi na pia nina njaa hii hunisaidia kukula vizuri na pia kulala. Mazoezi pia hunipa nguvu mwilini na akili bado napata inanipunguzia msongo wa mawazo kwa jumla ni sehemu muhimu ya mazoezi ni sehemu muhimu ya afya yangu na mpangilio wa kila siku.

Kitabu ninachokipenda zaidi chaitwa Mto Uliyomu Katikati na ni kitabu kizuri sana. Ninikisoma nikiwa kidato cha tatu. Ni hadithi. Hadithi hii inahusisha moja hako anaitwa wayaki ambaye alipenda msichana fulani. Lakini msichana huyo alikuwa mkristu ila yeye mwenyewe alikuwa wa tamaduni za kia Afrika mhusika huyo alifika mahali kuwa alitakiwa kuongoza kijiji chake kwenye tamaduni. Lakini roho yake ilipenda msichana aliyeitwa nyambura. Ninani alie kushauri kuhusu kitabu hichi. Kitabu hiki tulikisoma tulipokuwa shule na tulikipenda sana. Na mwlimu wetu aliweza kutupa dhana zilizokuwa kwenye kitabu hicho. Lakini nigependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyo ndio, mwandishi aliyeadika kitabu hiki ni nguge wa thiongo na ningependa sana kusoma kitabu vyake vingine.

Kwa mara mingi, shuguli zangu hazitatizwi kamwe na mvua. Mimi ufanya kazi nyumbani. Kwa hivo, sihitaji kusafiri. Njia ambayo inatatiza kwa ajili ya mvua labda ni kwa umeme. Umeme ukipotea ambao unapenda sana kupotea wakati wa mvua, hutatiza kazi yangu sana na unafanya kazi yangu iwe isimamishwe. Wakati wa mvua sana sana lakini tatizo ilo la umeme unapopotea nimepata kuona kuwa siku hizi halitatizi sana kama kitambo. Kwa hivo siwezi sema kuwa mvua unatatiza kazi yangu. Labda unatatiza pale ninapotaka kuenda kwenye chumba cha kufanya mazoezi. Napata mara mingi kuwa mvua nyingi inafanya ni niseme siendi leo ama ni airishe kutembea ama kuenda kufanya mazoezi siku hiyo. Mimi hupenda sana mvua. Mimi napenda sana mvua kuliko msimu wakiangazi. Na ningependa sana kusema kuwa mvua inafanya mambo yangu. Haitatizi mambo yangu kwa aina yoyote.

Mfanya biashara bora zaidi ambaye ninampenda ni Elon Musk. Napenda kwa sababu biashara zake ni anazitumia teknolojia ili kuboresha maisha ya watu. Alifanya mambo ya ajabu pale aliporatibu roketi. Alipotengeneza roketi inayojiratibu na kurudi duniani kama imesimama. Hii inanikumbusha kuwa ubunifu na bidii huleta mafanikio makubwa. Najifunza pia kutoka kwake jinsi ya kushughulikia changamoto na kufikiria mbali. Kufikiri mambo ambayo wengine hawajafikiri. Kwa ujumla anaonyesha ni jinsi gani biashara inaweza kuwa na athari kubwa duniani.